Saa zangu za kazi hazina kikomo maalumu. Na maanisha, nakesha hadi nitakapomaliza kazi ya mteja wangu au mradi ninao uwanza. Mara nyingi nipo macho, hadi saa nane au saa tisa usiku. Kwa sababu usiku kuna utulivu mkubwa wa kazi kufanya kazi kwa ubunifu.

Napenda kula wali kwa sababu nyingi nzuri wali ni chakula ambacho ni chepesi kinaeza andaliwa na kwa njia mbali mbali na kuenda na aina nyingi za mboga ama viungo kwa mfano kuna wali wa nazi kuna biryani kuna pilau Mimi mwenye pinafusi napenda wali kwa nyama ambayo imekarangwa vizuri alafu kandu mweke kachumbari.

Zoea nililojifunza ni kuandika orodha ya mambo ya kufanya kila siku kabla ya kulala kwa ajili ya siku inayokuja Hii imenisaidia niamke nikiwa na lengo moja kungoja badala ya kupoteza muda asubuhi nikifikiria ambacho nitafanya ambacho nisifanye nianze na nini nisianze na nini.

Ninapenda kusoma vitabu vingi kwa mfano nina vitabu vya kisakolojia na tabia za binadamu. Kuna vitabu vya maendeleo ya kibinafsi, kuna vitabu vya teknolojia na ubunifu na kuna wasifu wa watu waliofanikiwa. Hivi vitabu nimevichukua kwa utaratibu kwa sababu nataka kujiendeleza kama binadamu.

Mwaka huu mpya ningependa kujifunza mambo mengi kwa mfano matumizi ya akili ya mnemba katika ubunifu wa juu. Ingawa teknolojia imepiga hatua ningependa kujifunza jinsi ya kutumia zana hizi za kisasa. Jambo lingine ningependa kujifunza ni lugha mpya kimataifa ya kimataifa kwa mfano kichina ama kihispania ama kiitaliano. Ningependa pia kujifunza usimamizi wa fedha na uwekezaji. Alafu jambo la mwisho ningependa kujifunza upishi wa kimataifa. Maana inaambatana na kujifunza lugha mpya ya kimataifa.

Mambo yanayonifanya nicheke, ni mchanganyiko wa maisha ya kazi na mambo ya kawaida katika ki jamii kwa mfano, vichekesho vya mtandaoni, video video za wanyama, vichekesho vya stand up, ata makosa yangu mwenyewe kumbu kumbu pia za utotoni zinafanya nicheke sana.

Ninapenda kuandika. Maana, maandishi, kuna utulivu fulani wa kipekee, unapokuwa unasoma na kuandika. Inakupa nafasi ya kutafakari kwa kila sentesi kabla ya kuitumia. Maandishi yana nguvu ya kudumu. Kama vile wahenga wanavyosema, maneno hupita, lakini maandishi hubaki. Hata mazungumzo yetu yanabaki kwa kumbukumbu zetu kwenye kwenye akilini mwako lakini kuandika maandishi huwa yanadumu na yanadumu milele.

Napenda kupika kwa burudani, napenda kuskiza mziki kwa sauti Wakati mwingine napenda kusoma vitabu kwenye sofa Wakati mwingine napenda kuhudumia bustani au maua yangu Wakati mwingine napenda kuketi na kutafakari tu Hii ndio ninayofanya napokua nyumbani.

Ndio napenda kunywa maziwa, maziwa ni kinywaji ambacho kwangu kina ladha ya faraja Naitumia kwa njia kama maziwa ya usiku ili nipate usingizi mzito baada ya kumaliza nanywa kwenye chai, ama kahawa, haswa masaa ya asubuhi nanywa maziwa ya mgando, ikiwa baridi ambayo ni tamu naikunywa kama sharubati.

Njia ninezotumia ni kama chaguzi za mavazi, nimeacha kununua mavazi yanayo tengenezo na nyuzi za plastiki, ambazo zinachembe chembe ndogo ndogo za plastiki. Natumia vifaa vya bafuni visivyo na plastiki, kutumia mswaki wa muanzi. Unajua kushiriki katika usafi wa jamii, wadapo kongamano kuokota plastiki zilizomo kwenye barabara ambazo hazipo penye pipa la takataka.

Mahusiano yangu na wazee ni ya heshima upendo na msaada wa karibu. Hivi ndivo tunavyoishi mawasiliano ya mara kwa mara kuwajulia hali wananishauri na mimi ni mwanafunzi wao. Yaani hekima ya maisha wanayo. Njia ingine ni msaada wakiteknolojia nawasaidia kuelewa teknolojia ilipo sasa. Wasiwachwe nyuma, alafu kuwatunza na shukrani, alafu kuwa na muda nao pamoja Hivo ndivo mahusiano yangu na wazee yapo.

Mwaka huu mpya mimi ni shabiki mkubwa wa kahawa. Ninapokuwa na kazi nyingi usiku wa manane na ninapohitaji kwanza asubuhi yangu kwa kasi. Kikombe cha kahawa, nyeusi, hunipa umakini na nguvu za haraka. Harufu ya kahawa pekee inatosha kuambia ubongo wangu muda wa kazi umeanza. Kwa hivyo mimi napenda kahawa.

Wakati huu ambapo kazi nyingi zinafanyika kidigitali na watu wakiwa maeneo tafauti tafauti. Hivi ndivyo ninavyo himiza ushirikiano, unapoongozwa au kufanya kazi ndani ya timu. Wanatimu nawahimiza wawe na masiliano ya wazi na ya uwazi. Kusikiliza kwa makini, kugawanya majukumu kwa uwazi, kusherekea ushindi mdogo na kujenga uaminifu pia tunafanya mikutano mifupi mifupi kutoka muda moja adi muda mwingine hayo ndio baadhi ya njia ninazohimiza ushirikiano katika timbu.

Picha zinatumika katika majukumu mbali mbali. Kuna picha za kazi. Izo napiga kila siku. Kuna picha za kumbu kumbu. Izo ni wakati niko katika matamasha ya mziki. Likizo pwani. Kuna ya mara kwa mara moja moja. Hivi pia. Kuna picha pia za kazi. Ambazo lazima utumie busi. So picha napiga mara mingi. Kulingana na, kazi ambayo iko mbele yangu.

Ninapenda rangi ya kijani. Naipenda kwa sababu inawakilisha uhai asili na utulivu. Inanikumbusha kuwa utulivu ni jambo unaloliweka moyoni na ambapo unapoipoteza kuirejesha ni ngumu. Na hiyo na kuna mazingira ya nyumbani kama bustani. Kama bustani, bustani iliyo, bustani ya maua. Kwenye sahani yangu, kwenye teknolojia unaona, rangi ya kijani kijani inanikumbusha licha ya kukaa mbele ya skrini bado nimeunganishwa na ulimwengu kwa asili.

Mazingira ya kazi yamebadilika sana, lakini mambo makuu yanayofanya yawe mbora. Ni yafuatayo, vifaa na teknolojia imara ambapo vinafanya kazi iyende kwa kasi na iwe kwa ubora wake. Kuna faraja ya mwili, kuna mwanga wa asili na hewa safi, kuna mpangilio, Kuna utamaduni wa timu na uhusiano ambao unaleta ushirikiano mahusiano ya kuheshimiana kati ya watu na watu. Kuna visharubati ambavyo vinachangamsha akili ili usilale kama kahawa, majibaridi, maji ndio hayo tu.

Nanunua vitu mahali na kulingana na aina yabithaa. Kama manunuzi ya mtandoni napenda kununua vifaa vya, kiteknolojia na vitabu. Kama maduka ya kimwili na penda kununua vyakula na bithaa za nyumbani, stesheheni za haraka, vitu vya nyumbani na samani. Ndiyo.

Baadhi ya njia ninazofanya kushiriki kutimiza ushirikiano na timu kama mawasiliano ya wazi na ya haraka, kugawanya matumizi, kugawanya kazi na kutumia mifumo, mikutano ya video, yenye lengo, kushirikiana nyaraka, kujenga wa uaminifu na utamaduni wa timu, kuhimiza heshima idumu kwenye timu.

Ndio, majirani ni watu wa muhimu sana kwa sababu wao ndio usalama na jamii ya yangu ya karibu kwa sikuwa mfano nina na wapa salamu na maongezi mafupi na wasaidia kama moja ameishiwa na chumvi katikati ya usiku aki akija mimi tampa umoja katika shuguli za mtaa kama kulinda mazingira, unaeshima na faraga, nisiweke mziki wa sauti kubwa usiku. Kuna kubadilishana vyakula katika likizo tofauti tofauti, hivyo ndio nitakua ninavyo wafahamu na naishi majirani zangu majirani wangu.

Ndiyo, nazipenda sana. Kuna kitu cha kusisimua sana kuhusu hadithi za ajabu Iwe ngano za kale, za majini na mazimwi au hadithi za kisayansi kuhusu viumbe. Natoka kwenye sayari zingine. Hadithi hizi zinafungua macho ya kufikiria mambo ambayo hatuyaoni kila siku kwa mfano. Kuna nganu za kiasili. Hizi hadithi ni kuhusu viumbe kama mwanamke wa shoka ama siri za misitini, misutuni ama watu wa miraba minne na kuna hadithi za kisayansi zinazozungumzia maisha ya badaaye kama sasa hivi waliozaliwa mbele yetu, walikuja wakaambiwa kutakuwa na kitu, kutakuwa na kitu ambacho inatumia teknolojia ya kijuu. Kuna mambo yasiyoelezeka, yaani hizi ni zile hadithi ambazo, matukio ya kweli, lakini yakushangaza yanavyotokea duniani, ambayo sayansi bado, bado haijapata majibu kamili.

Kikweli, mimi kama kijana sasa hivi, sifikiri kurudi nyuma mbali nafikiria kubaki hapa nipo kwa malengo ya kiteknolojia, lakini kwa miaka, kuongezeka kwa miaka, natamani kuzeeka, natamani kuona wajukuu wangu na vitukuu wangu, hiyo ni baraka. Lakini sitopenda nikiachwa nyuma na teknolojia Nataka kuwa na kiteknolojia kiganjani, nguvu za uhuru na hizo nitazipata nitakapotia bidii katika maisha zangu za ujana.

Ndiyo napenda kucheza ngoma, mziki wa kuu, kukianza kudunda, mwili yangu huanza kukaa kimya, huwezi kaa kimya. Sababu napenda ngoma ni ni sehemu ya utambulisho wetu, inaondoa fikira mingi, ni mazoezi ya furaha. Ikiwe inacheza nahisi huru kwa wa hali ya juu, na hisia zangu kama zilikuwa za mawazo mingi, zinatulia. Napenda kucheza ngoma.

Kusema ukweli mara nyingi ninajikuta na tumia simu muda mwingi kuliko inavyopasa kwa wastani na weza kutumia kati ya saa nne mpaka saa sita usiku. Ni rahisi kupoteza muda unapoanza kuperuzi mitandao lakini inahitaji kupunguza ili nifanye mambo ya maana. Programu ninayo tumia zaidi ni WhatsApp, YouTube ya benki na m-pesa. Simu yangu ya kwanza ilikuanga nokia ilikuwa ile kitochi kidogo juu ya betri iliyoka. Simu imenisaidia kama kupanga ratiba kutafuta ramani ninapopotea njia kupata habari za haraharaka duniani bila kusubiri magazeti au televisheni. Na muda mzuri wakuweka simu ni wakati unataka kulala, pia wakati wakusoma, pia wakati wakula na niheshima kubwa pia binadamu mwenzako anapozungumza na wewe ana kwa ana.

Hapa na kwa sasa siishi mahali nilipozaliwa. Kama ilivyo vijana wengi leo maisha ya utafutaji. Nilifanya nihame kutoka nyumbani na pia masomo. Ilinifanya nihame kutoka nyumbani niende mjini. Lakini kuna wakati nakumbuka nyumbani ya sasa. Wakati walikizo ama weekendi ikifika. Pia ninapomkosa mama nitaenda kumtembelea nyumbani.

Baadhi ya kumbukumbu ni nazo za shule ni kama soga za darasani, wakati wa chakula, siku za mvua, matokeo ya mtihani, michezo ya shule. Unadhani ni ushidani na sherehe wakati mchezo ya dhidi ya shule ni moja na nyingine. Hizi ndio baadhi ya vitu ninazikumbuka kuhusu shule na naikosa sana.

Mimi hufanya kazi vizuri mahali mazingira ya kowazi. Kwa sababu ninaweza kufikiria, kuchakataa habari nyingi haraka ili kukupa majibu sahihi ya kukusaidia. Kwa hivyo mimi napendelea mahali kuna kimya.